Ndiyo, mimi napenda kuimba sana, nilianza kuimba nikiwa mtoto mdogo tukiwa shule ya chekechea. Mimi napenda kuimba kwa sababu inanipa motisha, inanipa nguvu na inanipa uchangamfu wa kufanya kazi ninapoimba. Kuimba ni jambo zuri ambalo linafaa kuzingatiwa na watoto wote wakiwa wadogo, wakubwa na wakizeeka.

Mchezo wangu ninayo upenda zaidi wa olimpiki ni riadha. Napenda sana kuona wanashindana kwa kasi na ustadi mkubwa. Na jinsi wanavyo thimbitisha uwezo wa kipekee kwenye mbio tofauti. Kuruka na michezo mingine ya fiungo riadha ni mvuto wapekee kwa sababu inaitaji nguvu, ustamina. Na umakini wa hali ya juu ili kushinda. Pia ninapenda sana mchezo wa swimming. Kwa sababu ni mburudani kubwa kuona wanamaji wa kishindana kwa kasi na ustadi wa hali ya juu baharini. Michezo yote ya olimbiki ni uzito wake, lakini izi mbili zinazo niingiza zaidi kwa sababu ya ushindani mkali na ustadi wa washiriki. Pia kwa jumla napenda jinsi michezo ya olimbiki inavyokuwa raw inavyo kuza roho ya mshikamano, ushirikiano na upendo wa michezo nduniani kote.

Kama mutu anaye pendelea kinywaji na maziwa, naweza kusema kwa akika kuwa napenda sana kunywa maziwa kwa sababu mbalimbali. Maziwa ni chanzo kizuri cha virutubishi muhimu kwa mwili wa binadamu. Ikiwemo, protein, kalisi, vitamin D, B12 na madini mengine ya nayo itajika kwa ukuwaji wa mifupa imara. Maendeleo ya misuli na afya ya ngozi na nywele. Kwa hivyo napenda sana kunywa maziwa kwa sababu inaniwazesha kuwa na afya jema na kuwa na mwili wenye nguvu. Pia napenda maziwa kwa sababu ni kinywaji safi na chaasili. Haina kemikali nyingi au viambatano vya kuongeza latha au rangi. Hivyo inanifanya niwe na imani na yo kuwa ni salama na yenye manufaa kwa afya yangu. Nimeelewa pia kuwa kunywa maziwa kunaweza kusaidia kuzuia matatizo ya mifupa na meno kwa sababu ya kalisi inayo patikana ndani yake. Hii inafanya niwe na musukumo wa kunywa maziwa kila siku. Hasa asubui na jioni. Ili niweze kupata virutumbishi hivi kwa uraisi. Haitha, napenda latha ya maziwa hasa ikiwa ni maziwa safi na yaliyoandaliwa kwa usahii. Nimejaribu kunywa maziwa ya kawaida lakini pia napenda maziwa ya liyo tengenezwa na viungo tofauti kama vanila, chokoleti au matunda. Kwani, zina niwazesha kuyalinda kwa latha na kunifanya niwe na hamu ya kunywa zaidi. Katika mazigira ya familia, napenda kujumuisha maziwa kwenye mulo wangu wakila siku. Kama vile chai, kahawa, hau hata kwa kunywa safi peke yake. Kwa hivyo, kuna baadhi ya watu hawapendi maziwa kwa sababu ya latha yake au kwa sababu wanashindwa kuvumilia maziwa kwa sababu ya matatiso ya mmengenyo wa sukari ya maziwa. Kwao kuna mbadala kama maziwa ya mboga, kama ya soya, mchele au nazi. Ambao nao ni manufaa vina vyoweza kusaidia mwili.

Kwanza, napenda kusikiliza redio kwa sababu ni njia raisi na nafuu ya kupata habari na taarifa mbalimbali. Redio inaniwezeshe kusikia habari za ndani na inje ya inchi. Hali ya hewa, matukio ya kisiasa, maendeleo ya kisayansi na hambari za michezo, burudani na tamanduni tofauti. Hii inafanya niwe na uwelewa mpana kuhusu ndunia inayozunguka na kunipa nafasi ya kuendelea kujifunza kila siku. Kusikiliza redio pia kunasaidia kujua mambo yanayo endelea katika jamii yangu na kunisaidia kuwa na mtazamo mpana kuhusu maswala tofauti yanayo kuhusu maisha yangu na watu wanao nizunguka. Pia napenda kusikiliza redio kwa sababu ni njia nzuri ya kujiburudisha na kujifurahisha. Redio ina vipindi vya burudani, vichekesho, nyimbo, na vipindi vya michezo ambavyo vina niwezesha kupumzika na kutulia akili. Napenda kusikiliza nyimbo za aina tofauti kuanzia nyimbo za kisiasa hadi za jadi, kwani huleta hisia tofauti na kunifanya niisi furaha na utulivu. Vipo pia vipindi vya andidhi vinavyo nipa msisimuko na kunifanya niwe na wakati mzuri peke yangu au na familia yangu. Haitha, kusikiliza redio ni njia nzuri ya kujifunza mambo mapya kuhusu tamanduni za watu wengine na lunga bali bali redio inatoa fulsa ya kusikia nyimbo na vipindi vya lugha tofauti. Ivyo kuna nisaidia kuboresha kuelewa kwangu kwa lugha na kuimarisha maarifa yangu kuhusu tamanduni tofauti za watu duniani kote. Hii ni muhimu kwa watu wanao penda kujifunza na kubandilika kimawazo na kitamaduni. Fiongozi wengine napenda pia kusikiliza redio kwa sababu inakua ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Inatenga muda wa kusikiliza redio asubui wakati wa kunjiandaa kuenda kazini au kuenda kufanya mambo mengine uko inje.

Wakati wa baridi kali napendeza sana kufanya mambo ya kujipatia afya na kutafuta utulivu wakati wa kujisonga maktabani. Hapa kuna kumbukumbu ya maneno ambayo ninafanya ili kupigana na baridi. Namba kwa moja. Mara ningeenda maktabani ninajikumbusha kwanza kufanya matibabu ya mwanafunzi ili kuhakikisha kuwa sina sufuria zima na madawa ya baridi kwa nafasi yangu. Hii ni kwa sababu shule yetu ni sehemu kubwa ya kijamii kwa watu wote. Na ni muhimu kuhakikisha kuwa na mtu anayehakikisha kuwa wote wako bora. Baada ya hapo, ninatafuta kuelekea maktabani kwa kasi, ya haraka, ili nisijali sana kufika wakati. Hii ni kwa sababu, baridi kali inaweza kuwa ngumu sana. Na ina maanisha kuwa ni muhimu kuwasiliana na wengine na kujifunza pamoja. Mara ningenda maktabani ninakumbuka kujifunza mambo mapya ya kujiondoa na wengine ili ni kwa sababu baridi kali inaweza kuwa atari kwa mwanafunzi ambaye hana ufungu wa kujitolea na kunjiondoa kwa wengine. Kujifunza mapema na kujiondoa na wengine ni kwa sababu ni muhimu kufikia maana ya maisha ya kujifunza. Mara, ningeenda maktabani ninatafuta kuelekea kikombe cha shirika ili kujikunja. Hii ni kwa sababu baridi kali inaweza kuwa ngumu sana na inamaanisha kuwa ni muhimu kuwasilina na wengine na kujifunza pamoja.

Kazi ninayo idhamini zaidi ni kazi ya kujenga na kuimarisha jamii. Hasa, kazi ya kujenga jamii kwa watoto na watoto. Ninajitahidi kufanya kazi hii ili kuwasaidia watoto kujua wenyewe na kuwa na nia nzuri ya kujifunza na kueleweka.

Kuna mambo stadi ambayo ni muhimu kwa kazi yangu. Hii ni pamoja na kujua na kuelewa kazi yangu, wateja wangu, na jamii yangu ni muhimu kwa kulifanya kazi yangu iendelea. Mawasiliano ya kutosha, kusahihisha mawasiliano na kutoa habari sahihi kwa wateja na washikadau ni muhimu kwa uadilifu wa kazi yangu. Uaminifu, kujitolea kudumisha uaminifu na kudumisha uaminifu kwa wateja wangu ni muhimu kwa uendelevu wa kazi yangu. Kujitolea kwa kazi, kujitolea kufanya kazi ya kutosha na kushughulika hambari za matatizo ni muhimu kwa kudumisha uadilifu wa kazi yangu. Ujuzi na ujuzi, kuongeza ujuzi na ujuzi na kujifunza mapya ni muhimu kwa kuboresha uwezo wangu wa kazi. Uwajibikaji. Kujitolea, kujitolea na kudumisha uwajibikaji kwa kazi yangu ni muhimu kwa uadilifu wa kazi yangu. Kujifunza na kujifunza. Kuongelea, kuongeza ujuzi na ujuzi na kujifunza mpya ni muhimu kwa kuboresha uwezo wa kazi yangu. Uadilifu wa kazi, kudumisha uadilifu wa kazi na kudumisha uaminifu ni muhimu kwa uendelevu wa kazi yangu. Asante.

Chakula ninachokipenda kwa kawaida njioni kinatengemea na mambo kadhaa kama tamanduni, afya, ladha na mazigira ya kila mtu. Hapa chini nitasema mbaadhi ya vyakula maarufu ninazozipenda kuzikula njioni. Pilau na wali wa kiswaili. Pilau ni chakula maarufu sana katika jamii yangu Asa Kenya Na inchi zingine. Pilau ni mchanganyiko wa mchele, nyama. Kama nyama ngombe, nyama ya kuku, nyama ya samaki. Mboga boga na viungo kama pilipili, mundalasini na karafuu. Napenda pilau kwa sababu ya ladha yake tamu, arufu. Na uwezo wa kuleta furaha kwa familia na marafiki wanapokula pamoja. Pia ni chakula kinachoweza kubadilishwa kwa kuongeza mboga au nyama tofauti. Kinacho wafanya watu wapende kukila jioni. Ugali na samaki au nyama. Ugali ni chakula cha musingi sana katika jamii yangu aswa hapa Afrika mashariki. Kinapendwa sana kwa sababu ya uraisi wa kupika, bei nafuu na uwezo wake wa kuwa na mulo kamili wa makundi mbali mbali. Tunapenda kukula ugali na samaki au nyama kwa sababu ya ladha yake raisi lakini tamu na pia kwa sababu utoa nguvu na kula kwa furaha mbaada ya mchana wa shunguli nyingi. Chakula cha kiafrika kama sukuma na maboga. Napenda sana kukula chakula kama sukuma mboga za majani na mamboga kuliwa kwa uji wa unga au mchuzi wa nazi. Chakula cha kihindi na biryani pia napenda katika maeneo yangu naishi apa Afrika mashariki. Chakula kama biryani, chapati na vyakula vinginezo kama chips. Katika uku, kenya, araka kama chipsi, banga, pizza, jioni napenda sana kukula hivyo vyakula.

Kuhusu swala ya kusasisha vifaa vyangu, ningependa kueleza kwa upana na kwa kina kuhusu muhimu wa kusasisha vifaa na ni marangapi ningeweza kufanya hivyo hili kuwakikisha naendana na maitaji ya teknolojia na usalama wa vifaa vyangu. Kwanza, ni muhimu kuelewa kwamba kusasisha vifaa ni sehemu muhimu sana ya matumizi ya teknolojia ya kisasa. Vifaa kama simu ya mkononi, kompyuta, programu za kompyuta na vifaa vingine vya elektroniki vinaendana na mabadiliko ya teknolojia na umboreshaaji wa mifumo ya usalama. Kusasisha mara kwa mara, kunasaidia kwa kisha vifaa vinafanya kazi kwa ufanisi vinakuwa salama dhidi ya mashambulizi ya mtandaoni na vinatoa huduma bora zaidi kwa mtumiaji. Kuhusu ni marangapi ningeweza kusasisha vifaa vyangu naeleza kwa kina kwa kuzingatia aina za vifaa mbali mbali. Simu ya mkononi. Nikati ya vifaa vinavyo itaji kusashishwa mara kwa mara hiii ni kwa sababu sekta ya urembo wa simu na programu za simu ubandilika kwa haraka sana. Kwa kawaida, napendekeza kusashisha simu angalau kila baada ya miezi kumi na mbili hadi ishirini na nne. Hasa, kama simu hiyo, inatoa matoleo mapya ya muhumo wa uendeshaji wa programu zinazo hitaji mabadiliko hau usalama wa ziada. Hii inamanisha kuwa kwa mfano. Ikiwa kuna matoleo mapya ya Android, ni vyema kuyanunua na kuyasakinisha mara tu yanapatikana ili kujilinda dhidi ya viruzi na mashambulizi ya mtandaoni. Computer, laptop, yangu nasashisha akumaanishi tu kusashisha programu peke yake. Mbali pia ni muhimu kuangalia na kusashisha mfumo wa uendeshaji. Programu za usalama na kifaa kama desk kuu, ram, ikiwa inaitajika kumboresha utendaji. Hii inaweza kufanyika kila baada ya miezi sita hadi kumi na mbili hasa ikiwa unatumia kompyuta kwa kazi ya kitaaluma kujifunza hau mburudani pia ni muhimu kusashisha programu na antivirus ili kuwakikisha usalama wa data na mtandao.

Napenda sana kufuatiliya timu ya Manchester United hii ni timu kubwa sana ya soka kutoka England iliopo Old Trafford, Manchester Manchester United ni moja wapo ya timu marufu zaidi duniani. Na inaistoria defu yenye mafanikio makubwa, mashambiki wengi na wachezaji nyota walio wai kuhichezea Manchester United ilianzishwa mwaka wa elfu moja na mia nane na sabini na nane kwa jina la Neutron Health lakini ilibandilisha jina kuwa Magenta United mwaka wa elfu moja na mia tisa na mbili. Timu hii imepata mafanikiao makubwa ndani ya uingereza na ulaya ikiwemo mataji mengi ya ligi kuya England Premier League kombe la FA na mataji la kilabu bingwa ulaya UEFA Champions League. Mafanikio makubwa ni pamoja na mataji ya ligi kuja England, mataji ya FA, mataji ya kombe la ligi na zinginezo. Wachezaji marufu ni kama pile, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Eric Cantona na wengineo. Wakati wa mafanikio makubwa yalikuwa nchini ya kocha, Sir Alex Fungerson aliye yongoza timu anzaidi ya miaka ishirini na sita na kuleta mafanikio makubwa. Na ustawi wakilabu hii.

Napenda kujifunza mambo mapia kwa sababu ninjia ya kumboresha kuelewa wangu, wandunia na watu wanao nizunguka. Kila siku ni napo njifunza mambo mapia, ninapata na fasi ya kuelewa mitanzamo atofauti, tamanduni na uzoefu wa watu mbali mbali. Hii inanifanya niwe na mawazo mapana na yakina zaidi kuhusu maisha, sayanzi, teknolojia, michezo sanaa na zaidi kujifunza mambo mapia, kunanipa, motisha na furaha ya kujua kwa mba kila siku kuna jambo jipia ambalo linaweza kunifunza na kunifanya kuwa mbora zaidi katika kile ninacho kifanya. Ninapenda sana kujifunza kwanjia mbalimbali, kusoma vitabu, kuangalia filamu au dokumentari, kushiriki mazungumuzo na watu au hata kupita mitandao ya kijamii. Kila njia inafaida yake na utoa mutazamo mpia kuhusu mambo tofauti. Hii inanipa hamasa ya kuwa na mawanzo mapana na ya umbunifu na pia kunisaidia kuwa na maoni tofauti kuhusu mambo. Hivyo kuweza kuchangia kwanjia tofauti na za kipekee. Pia kunjifunza mambo mapia kunanipa njia ya kuendelea kuhimarika kama binandamu na kunjiandaa vyena kwa changamoto za maisha. Kila njambo nalo jifunza linanisaidia kuwa na uwezo wa kutatua matatizo kufanya mahamuzi saihi na kuhishi maisha yenye mafanikio nzaidi. Hii ndio sababu ninapenda sana kujifunza kwa sababu ninjia pekee ya kuendelea kukua na kuleta mabandiliko chanya kwangu na kwa watu wanao nizunguka.

Ndio, mimi mwenyewe niliwai kushiriki mashindano mbalimbali katika maisha yangu. Na kwa kweli, uzoefu umekuwa wa kipekee sana kwa maendeleo yangu binafsi na kitaaluma. Kushiriki kwenye mashindano kulikuwa na changamoto zake lakini pia kulileta mafanikio makubwa na mafunzo muhimu ambayo nimeyachukua hadi leo. Kwanza, mashindano yalinifanya niwe na nidhamu zaidi ya kujiandaa kwa umakini ilikuwa kuhakikisha nafanya vyema. Kila wakati nilijifunza kuwa maandalizi ni muhimu sana kwa mafanikio na kuwa na mpango thabiti ni njia nzuri ya kutimiza malengo. Kupitia mashindano nimejifunza kusimamia muda wangu vizuri kujitahidi bila kuchoka na kuonyesha uvumilivu wakati mambo yanakuwa magumu. Hii imeniwazesha kuwa na msimamo wa kusimama imara hata wakati hali ni ngumu au changamoto zinakumba. Pia, kushiriki kwenye mashindano kulinipa nafasi ya kukutana na watu kutoka maeneo tofauti, kujifunza kutoka kwa wengine na kujenga uhusiano wa kipekee na watu wenye malengo na ndoto kama yangu. Hii imenipa motisha zaidi ya kuendelea kujifunza na kuboresha uwezo wangu wa kushirikiana na wengine, kuonyesha uongozi na kufanikisha malengo kwa pamoja. Kupitia ukaribu huu na watu wengine, nimejifunza kuwa ushirikiano ni silaha muhimu katika kufanikisha mafanikio makubwa. Mafanikio niliyoyapata kwenye mashindano haya, yamekuwa chanzo cha kujiamini kwangu, yameonyesha kuwa na uwezo wa kufanya mambo makubwa ikifika na nitajitahidi na kuweka malengo makali. Ushiriki huu umenifundisha kwamba kwa kuwa na nia kujituma na kuonyesha bidii, hakuna kisichowezekana. Hii imenipa motisha ya kuendelea kusaka mafanikio zaidi sio tu sio tu kwenye mashindano bali pia kwenye maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, mimi navalia miwani. Navalia miwani kwa sababu kuna sababu kathaa zinazo niwezesha kufanya hivyo. Kwanza, mimi huwa na matatizo ya kuona kama vila kusikia vitu kwa mbali au kwa karibu. Na miwani inasaidia kurekebisha hali hiyo ili niweze kuona vizuri na kufanya shuguli zangu za kila siku bila matatizo. Pili, miwani husaidia kupunguza uchovu wa macho hasa wakati wa kutumia kompyuta au kusoma kwa munda mrefu. Pili, pia miwani inaweza kuwa sehemu ya mtindo na kujionyesha kwa namna fulani ikionyesha maono yangu ya kujieleza au mtindo wa maisha kwa ujumla. Mimi naona ni umuhimu kuvaa miwani kwa sababu inanisaidia kuwa na maisha mazuri na kufanya kazi zangu kwa ufanisi zaidi bila kuwa na wasiwasi wa matatizo ya kuona. Hivyo basi kwa mawani yangu ni uamuzi mzuri sana wakuwa na miwani na ni jambo la msingi kwa afya na macho na furaha yangu ya kila siku.

Mimi napenda sana muziki wa ina mbalimbali, lakini hasa napenda muziki wa ina ya pop na R&B. Hii ni kwa sababu muziki unanitia hamasa na kunipa fura kila napousikiliza. Mziki wa pop na R&B unaitaji unofanisi mkubwa wa sauti na melodi zuri na mara nyingi unakuwa maneno mazito. Yanayo nifanya niweze kujieleza na kujihizi vizuri zaidi pia. Nyimbo hizi mara nyingi hizi ina mziki unayofutia na nyimbo nyingi uwa na nyimbo za matumaini upendo na maisha ya kila siku ambayo yananiwezesha kuendelea kuwa na moyo wa kujiamini na kujitahidi zaidi. Vile vile napenda mziki huu kwa sababu unanishirikisha na isia zangu kwanjia ya kipekee na unaniongeza nguvu wakati niko kwenye changamoto au wakati napenda kufurahia maisha. Mziki unakuwa kama rafiki wangu wa kisirani, unaniwazesha kufuraiya wakati mzuri na pia kunisaidia kupumzika na kuondoa stress. Napenda pia kuona nyimbo izi zikichezwa kwenye matamasha au kwenye radio kwani uleda fura kubwa na kunifanya nijisikie sehemu ya jamii. Kwa ujumla, muziki unaopenda unachangia sana maisha yangu, kunipa nguvu, kunifundisha mambo mapia na kunifanya nijihizi kuwa na uhusiano wakipekee na ulimuengu wa isia na tamanduni tofauti. Hii ndiyo sababu ya mimi kupendelea sana muziki wa aina hii na daima najitahidi kusikiliza nyimbo mpya hili niendelea kujifunze na kufuraya muziki kwa kina zaidi.

Mimi napenda sana msimu wa kiangazi ambao nikipindi cha juakali, joto kubwa na nyakati za baridi nyepesi. Hii ni kwa sababu msimu wa kiangazi unaleta furaha na nguvu kwa sababu hali ya hewa huwa nzuri na jua linangaa kila siku. Na hivyo, kunipa nafasi ya kufanya shughuli nyingi za nje kama vile kuenda pwani, kunywa vinywaji, baridi na kutumia muda mwingi na familia na marafiki kwenye shunguli za kijamii. Viongozi wa shughuli za burudani na matembezi huwa na wingi zaidi wakati huu, na pia ni wakati bora wakufanya safari na mapumziko wa kujifurahisha kwenye bustani, mbuga au kwenye fukwe za bahari aidha, msimu wa kiangazi huleta hisia za furaha matumaini na kuondoa stress za maisha ya kila siku. Kwa sababu ya hali ya hewa inayo wavutia watu waendelee na shuguli zao za kila siku bila hofu ya mvua au baridi pia ni wakati wa sherehe nyingi kama vile tamasha za majira, sherehe za familia na kusanyiko ya kijamii ambayo yanapendelewa na watu wengi wakati wa msimu huo. Napenda pia mwanga wa jua na joto kwani hunipa nguvu zaidi ya kufanya kazi na kujihisi kuwa na afya jema zaidi. Hata hivyo, si kwamba napendelea msimu huu peke yake, bali pia napenda msimu wa vuli kwa sababu ya mandhari nzuri ya majani yanayo badilika rangi na hali ya hewa ya baridi nyepesi. Lakini kwa ujumla, msimu wakiangazi unanikumbusha furaha. Furaha ya kuishi na nafasi nyingi za burudani na kujifurahisha. Hii ndio sababu kubwa ninayo penda msimu huu zaidi kuliko msimu mwingine wowote wa mwaka.

Ndio, mimi napenda sana mvua. Kwa sababu, mvua ni hali ya anga inayoletwa na maji yanayonyesha kutoka angani, ambayo ni sehemu muhimu sana ya mzunguko wa maji nduniani. Mvua ulera maisha kwa njia nyingi, ikirubutisha ardhi mimea na maji ya matumizi ya binadamu na wanyama. Mvua inaanza kwa mvuke wa maji kutoka kwenye bahari, maziwa na vianzo vingine vya maji. Kisha mvuke huu unachukua nafasi na kupanda juu ya anga kwa nguvu ya jua. Hapo mvuke wa maji hujikusanya na kuunda mawingu makubwa yanayochukua wingi wa maji. Wakati mawingu yanakuwa na unzito mkubwa, maji haya yanashuka kwa nguvu kama mvua kwa njia ya matone makubwa au mandogo kulingana na hali ya hewa na joto. Mvua inaweza kuwa na nguvu, kubwa, ikileta mafuriko au kuwa nyepesi. Ikileta mvua na nyepesi. Mvua ni muhimu sana kwa maisha ya binadamu na mazingira kwa ujumla. Inachochea ukuaji wa mimea, hutoa maji kwa mifumo ya maji ya asili, na kusaidia kundumisha mfumo wa ekolojia kwa dunia. Bila mvua, dunia ingekuwa kame na maisha yangekuwa mangumu sana. Hii ya asili inayotufundisha kuhusu umuhimu wa maji na uhusiano wetu na mazingira. Mvua ni zawadi ya asili inayotufanya tuwe na maisha na ni sehemu ya mazungu mzunguko wa maisha unaoendelea kila wakati.

Kazini nimepata mafanikio kadhaa muhimu ambayo yanathibitisha juhudi zangu ufanisi wangu na kujituma kwangu. Kwanza nimeweza kufanikisha miradi mikubwa ambayo imeleta maendeleo makubwa kwenye shirika langu. Nimekuja na mawazo na mbinu mpya za kazi ambazo zimetibitisha kuwa na manufaa makubwa na kuleta ufanisi zaidi kazini. Pia nimepata nyadhifa na majukumu mapya kutokana na uwezo wangu wa kuonyesha ufanisi uadilifu na uongozi mzuri. Nimeweza kuongeza timu kufanisi nikawawezesha wafanyikazi wengine kufikia malengo yao kwa pamoja na kuleta mazingira ya kazi yenye ushirikiano na mafanikio kwa wote. Mafanikio mengine ni pamoja na kupokea tuzo za utendaji bora nyaraka na ripoti za kazi zinazo thibitisha ubora wa kazi yangu na pia nilifanikiwa kuboresha mifumo na mbinu za kazi ili kuhakikisha shughuli zinafanyika kwa ufanisi zaidi na kwa wakati muafaka. Viongozi wangu na wafanyikazi wenzangu wananishukuru kwa utayari wangu wakujituma umakini wangu na uwezo wangu wakushirikiana na kwa ukaribu na wengine mafanikio haya yameongeza imani yangu binafsi na yamethibitisha kuwa na nguvu na nia thabiti ya kufanikisha malengo ya shirika kwa ujumla mafanikio yangu kazini yanathibitisha kuwa nimekuwa na mchango mkubwa na niko tayari zaidi kujituma na kufanya kazi kwa bidii ili kufanikisha malengo makubwa zaidi kwa wakati ujao.

Kununuwa motisha kazini ni jambo muhimu sana ambalo linanifanya niwe na ari nguvu na mwamvuli wa kujituma zaidi kwenye majukumu yangu. Kila mtu anavitu vinavyompa motisha na kunifanya niweze kufanya kazi kwa bidii na mimi binafsi kuna mambo kadhaa yanayonipa motisha kubwa kazini. Kwanza, najua kuwa kazi yangu inatoa mchango wa moja kwa moja kwa maendeleo ya shirika na jamii kwa ujumla. Kujua kuwa kazi ninayofanya inawafaidi wengine na ina nafasi ya kuleta mabadiliko chanya. Kuna niongezea ari ya kufanya kazi kwa bidii na moja wote. Hii inakikisha kuwa najitahidi kufanikisha malengo na kuhakikisha ninafanya kazi kwa ubora wa hali ya juu. Pili, mafanikio yangu binafsi na maendeleo ya taaluma ni motisha kubwa sana. Kila nikishudia mafanikio yangu kama vile kupata tuzo za utendaji bora, kupandishwa cheo au kukua na ujuzi na maarifa. Kunaniweka kwenye hali ya motisha ya juu zaidi. Hii inanifanya niwe na hamu ya kujifunza zaidi, kuendelea kujitahidi na kuhakikisha napata matokeo mazuri kila wakati. Tatu, motisha yangu ni mazingira mazuri ya kazi na ushirikiano mzuri na wafanyikazi wenzangu. Kupata mazingira ya kazi yenye usawa, usaidizi na mshikamano kunanifanya niwe na motisha ya kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Nilipoona kuwa na watu wa kuungana nao wananiunga mkono na kunipa moyo. Hii inaniwezesha kuhimili changamoto na kuhakikisha ninafanikiwa. Nne motisha yangu ni ahadi yangu kwa familia na wale niliowaahidi kuwahudumia. Kila nikifanya kazi kwa bidii nafurahi kuwa na uhakika kwa kuwapa maisha bora. Na kuhakisha wanapata mahitaji yao muhimu. Hii inaniweka kwenye hali ya kuendelea kujituma kwa moyo wote kwa kuwa tunajua kuwa juhudi zangu zina andhari kubwa kwa maisha yao.

Chumba nilicho kipenda nyumbani ni chumba cha kukaa na kupumzika ambacho nime kipenda sana kwa sababu kina nipa, hisia, ya amani, faraja na utulivu. Kwenye chumba hiki kuna vitu mbali mbali vinavyo niwezesha kujisikia vizuri na kupumzika kabisa baada ya siku ndefu ya kazi au maswala mengine ya kila siku. Moja ya vitu, vinavyo nifanya ni pende sana chumba hiki ni muundo waki wa rangi, rangi zake ni za kupendeza kama vile rangi za muwasho au za kijani kibichi. Ambazo zinaongeza hali ya utulivu na furaha. Pia kuna meza ndogo na kochi zenye manyoya laini ambazo ni rahisi kuketi na kujisikia kama uko mahali pa kujifurahisha na kupumzika kwa utulivu. Chumba hiki pia kina vifaa via kujiburudisha kama televisheni vitabu na vifaa via mziki vinavyo niwezesha kujiburudisha wakati wa kupumzika. Pia kuna taa nyepesi zinazo toa mwanga wa utulivu na mboga za maua au mimea mindogo inayoleta uhai na harufu nzuri ndani ya chumba. Hii ina nifanya niweze kujisikia kama niko mahali pa faraja na amani. Vitu vingine vinafyo nifanya nipende sana ni picha au sana zilizopambwa kwenye ukuta ambazo zinaenzi hisia zangu na kumbukumbu za furaha. Pia kuna nafasi ya kueka viti au kitanda kidogo cha kupumzika ambacho kinanipa nafasi ya kujisikia huru na kufurahiya muda wangu binafsi. Kwa ujumla chumba iki ni mahali pa kujitenga na shughuli za kila siku na kupumzika. Kujiwekea moyo mzito na kufurahiya muda wa na mimi peke yangu au na familia. Ni mahali penye faraja utulivu na amani. Ndio maana ni chumba ni kipendacho sana nyumbani kwangu.

Wakati wa mapumziko kazini najitahidi kutumia muda huo kwa njia zinazo niwezesha kujirejeshea nguvu na kujiandaa kwa kazi zinazofuata. Hapa ni baadhi ya mambo nikiyafanya wakati wa mapumziko. Kwanza napumzika na kupumua kwa kina, hii inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuleta hali ya utulivu ndani yangu. Hivyo kuimarisha umakini na nguvu zangu za kufanya kazi. Pili, najitahidi kunywa maji au vinywaji vya afya ili kuimarisha mwili na kuzuia upungufu wa maji mwilini. Hii inanisaidia kuwa na nguvu na kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Tatu, naweza kutembea kidogo kufanya mazoezi rahisi kama vile kupumua kwa kina ili kuleta damu mtiririko mzuri na kuondoa uchovu wa mwili na akili. Nne, nikitumia muda huo kusikiliza muziki wa upendo au wakupumzisha ili kuleta hali ya furaha na kujiondoa na mawazo ya kazi kwa muda mfupi. Pia napenda kutumia mapumziko kuwasiliana na wenzangu kwa urahisi kama kuangalia simu, kuandika ujumbe mfupi, au kuzungumza na wenzangu kuhusu mambo ya kawaida. Hii inanisaidia kuimarisha mahusiano kazini na kuleta hali ya urafiki. Na zaidi ya hayo, wakati mwingine nakula kitu kidogo cha kiapo au chenye manufaa kwa afya kama matunda au vyakula vya afya ili kuipa nguvu mwili. Kwa ujumla, wakati wa mapumziko kazini najitahidi kufanya mambo yanayo nisaidia kujirejeshea nguvu, kupunguza stress na kuendelea na majukumu yangu kwa hali na nguvu mpya.

Kushughulikia udhaifu wangu kazini ni jambo la muhimu sana kwa maendeleo yangu binafsi na ufanisi kazini. Hapa ni njia ninazo tumia kushughulikia udhaifu wangu kwa ufanisi. Kwanza na jitahidi kutambua udhaifu wangu kwa uaminifu na uelewa. Hii inajumuisha kujitafakari na kujua maeneo yanayo hitaji kuimarisha au kuboresha ili niweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Pili napanga mikakati ya kujifunza na kujiboresha. Hii naweza kuwa kushiriki mafunzo kujifunza kwa kujitegemea kupitia vitabu au resources mtandaoni au kupata ushauri kutoka kwa wenzangu wenye uzuefu zaidi. Tatu, najitahidi kuweka malengo ya hatua kwa hatua ili kushinda udhaifu huo. Kwa mfano kama ni udhaifu wa kuwasiliana vyema naweza kujifunza kuongea kwa kujiamini kushiriki katika mazungumzo au kuandika mawasiliano bora nne, naomba msaada au shauri wa kwa wenzangu au kwa wasimamizi wangu kushirikiana na wengine kuna niwazesha kujifunza kwa haraka na kupata mbinu bora za kuboresha udhaifu wangu. Pia nina subira na kujitahidi kuwa na mtazamo chanya wakati nikikumbwa na changamoto. Kila udhaifu ni fursa ya kujifunza na kukua zaidi htimaya naendelea kufuatilia maendeleo yangu kwa kujitathmini mara kwa mara. Hii inanisaidia kujua kama na piga hatua na kubaini ni maeneo gani yanayo hitaji zaidi kupewa msukumo au mrekebisho. Kwa kumalizia kushughulikia udhaifu kazini kunahitaji kuwa na nia ya kujifunza kujiwekea malengo kushirikiana na wengine na kuwa na subira. Hii inaniwezesha kuboresha ufanisi wangu na kuwa ufanyikazi mzuri zaidi.